Kila siku, ninajaribu kufanya mazoezi mepesi. Mara nyingi nakimbia au nafanya mazoezi ya mwili kama push-ups na kunyohosha misuli wakati mwingine mimi huenda gym. Nafanya mazoezi takriban mara nne adi tano kwa wiki. Napendelea asubui mapema kwa sababu hunipa nguvu ya siku mzima. Baada ya mozoezi nahisi nikiwa mchangamfu mwenye utulivu na utulivu wa akili na kujiaminia zaidi.

Timu ya mpira ya kiragbi wa kimarekani nina yoipenda ni Kansas City Chiefs. Ninaipenda kwa sababu ya mtindo wao wakucheza kwa kasi umoja wa timu na nidhamu. Mchezo ninao ukumbuka zaidi ni ule wa finali ya Super Bowl. Walio pambana hadi mwisho. Wachezaji ninao wapenda ni tuseme Patrice Mahomes. Timu inapocheza nahisi msisimko. Matumaini na furaha kubwa sana nikitumai watashinda.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda miamba navutiwa kwa sababu unachanganya nguvu za mwili na umakini wa akili. Ninapenda changamoto wa zinazohitaji kupanga hatua na kushinda hofu kidogo kidogo. Pia nahisi ingekuwa njia nzuri ya kufanya mazoezi huku nikijifunza kujiamini zaidi na kufurahia mafanikio madogo kila unapofika juu.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Shawshanks Redemption, ambayo ni drama. Naipenda kwa sababu inaonyesha matumaini, hata katika hali ngumu sana za maisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipotazama niilikuwa peke yangu nyumbani, baada ya rafiki yangu kuniambia nisi ikose. Iliniacha nikitafakari sana, ndio ningependa sana kuiona tena kwa sababu kila mara napata ujumbe mpya.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo na kwa kusoma kidogo kidogo. Mimi huanza kwa kupata wazo la jumla kisha kujifunza kwa kina kupitia vitabu, video au mazungumuzo na watu wengine. Napenda kujaribu kile kinachonifunza maramoja ili nikikamate. Pia mimi hujiuliza maswali na kuandika nuku fupi kunisaidia kukummuka vizuri baadae.

Sherehe ninayo ipenda zaidi ni krismasi naipenda kwasababu inaleta watu pamoja hasa familia na marafiki napenda hali ya upendo kushirikiana chakula na muziki wa sherehe. Pia hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kushukuru. Hata kama sherehe ni ndogo, hisia ya kuwa pamoja na watu muhimu hunifurahisha zaidi.

Mara nyingi napata habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazojulikana kama BBC, CNN na vyombo vya ndani vya habari. Pia napata taarifa kupitia mtandao ya kijamii kama Twitter au Facebook. Lakini kila mara na hakiki habari kwanza ili kuhakikisha ni sahihi. Wakati mwingine pia napata habari kupitia marafiki, familia au mazungumuzo ya kitaaluma yanayoweza kunipa mtazamo tofauti.

Napenda sana kucheza ngoma, ingawa mimi si mtaaluma. Ninapocheza nahisi huru ya mtu aliye na furaha. Hasa nikisikiliza mziki ninaoupenda. Si lazima iwe jukwaani, hata nyumbani au kwenye sheree ndogo inanitosha. Kwangu, kucheza ngoma ni njia ya kujiachilia, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia wakati bila kujali kama hatua zangu ni kamili.

Nina shughulikia wateja kwa heshima, subira na uwazi. Kwanza nasikiliza mahitaji yao kwa makini ilikuelewa kilicho muhimu. Kisha nakazia kutoa suluhisho zinazofaa na maelezo wazi bila kuchanganya hisia. Pia nahakikisha kuwapa msaada unaohitajika na kujibu maswali yao kwa haraka. Hii hunisaidia kujenga uhusianowa kua miniana, kuridhika na kwa wateja na kuha kikisha wanarudi tena.

Asubui hii ya leo niliamka sa kumi nambili na nusu. Kisha nikafanya mazoezi mafupi ya stretching ilikuwamusha mwili. Bada hapo nilikunywa chai kidogo na kula mukate na mayai kwa chakula changu cha asubui. Nilianza siku yangu kwa kupanga oroda ya kazi na kuangalia barua pepe. Niliisi asubui hii ni tulivu na enye nguvu. Ikinipa motisha ya kuendelea kwa ufanisi zaidi.